Tabia watu inayoni chukiza zaidi ni kukosa heshima kwa wengine. Inaniumiza kuona mtu na mzdharau na anamzungumzia mwezake vibaya. Hasa, bila sababu ya msingi, pia sipendi watu wanao ninadanganya na wasio waaminifu kwa sababu huondoa imani na kuharibu mahusiano. Kwa maoni yangu, heshima na uaminifu ni vitu vidogo lakini vina thamani kubwa sana katika maisha ya kila siku na katika jamii.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Ninaitumia kuwasiliana na familia na marafiki, kupata taarifa muhimu na kupanga shughuli zangu za kila siku. Pia, hunisaidia kujifunza vitu vipya, kufanya kazi na hata kujiburudisha kidogo. Simu imenifanya maisha yangu yawe rahisi na ya haraka zaidi. Hasa katika dunia ya sasa ambapo mambo mengi hufanyika kwa njia ya kidigitali.

Ninapenda mikutano ili yo fupi yenye malengo wazi na inayoheshimu muda wa kila mtu. Napendelea mikutano ambayo ajenda imeandaliwa mapema ili kila mtu ajue kinachoja diliwa. Pia napenda mikutano inayowapa watu na fasi ya kutoa maoni yao bila kuogopa. Mikutano inayokuwa na maamuzi ya wazi na hatuweza kuchukua baada ya unifanya nijisikie kwa muda wangu umetumika vizuri na kwa manufaa zaidi.

Naam, napenda kupika. Kupika hunipa fulaha na hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Ninapopika, nahisi kama najitunza na pia kuwajari wengine. Napenda kujaribu mapishi rahisi na ya kawaida. Hasa, yale yanayo husisha vyakula vya nyumbani. Kupika hunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo. Kwa sababu, ninazingatia kire ninachafanya kwa wakati huo. Pia napata furaha nikiona watu wakifurahia chakura nilichopika Ingawa si mpishi wa kitaaruma na pika kwa moyo na kwa upendo. Kwangu kupika si kazi tu bari ni njia ya kujiereza na kuleta furaha nyumbani.

Nafuwa nguo mara mbili hati tatu kwa wiki, kulingana na hali ya ratiba yangu, hua nafuwa nguo nyingi, zaidi wiki ikiwa nina shugri nyingi, au nimetoka mara kwa mara, na penda kufua kwa mpangirio ili nguo zisikusa njllsama, kwa sababu ilo hunilahizishia kazi na kudifanya niwe nagipu kila wakati, pia nina zingatia inayanguwa, kwa mfano nguo za kazi au za ndani naufua mara kwa mara zaidi, kufua kwangu wa mara kwa mara unisaidia kweka usafi mzuri na kunipanya nijisikia mzuri na kujiamini katika maisha yangu ya kila siku.

Wakati wa jua, napenda kufanya mambo yanayo nisaidia kubaki mtulivu na salama. Wala nyingi, napendalea kukasa hemwe nye kibuli au ndani ya nyumba ambapo kuna upepo au balidi kidogo. Nikitoka nje, ufangu wa nyepezi na kunya maji mengili nisichoke alaka. Pia, napenda kugoka na maji ya balidi au kunya juisi balidi ili kupungu za jotora muidi. Wakati mwingine, kupumzika, kusikiliza muziki, alo kufanya kazi ndongo ndongo sizo itaji nguvu nyingi. Njua kali unifanya nipungu ze shuguri nsitu na kuzingatia afya yangu zaidi.

Mahali ninapoishi ni sehemu tulivu na yenye watu wanaoishi kwa amani. Kuna majirani wanaoshirikiana vizuri na kusaidiana pale panapo hitajika. Eneo lina huduma muhimu kama maduka, usafiri na sehemu za ibada karibu. Jambo linanalorahisisha maisha ya kila siku. Pia napenda mazingira yake kwasababu ni salama na yanafaa kwa kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Kuishi hapa hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie nyumbani kweli.

Kipau mbele kazini kwa mawasiliano ni jambo la msingi sana kwa sababu mawasiliano ndiyo msingi wa kila kitu kinachofanyika kazini. Kwanza, kabisa, ninauhusiano na ufamu mzuri wakile unachotaka kueleza na jinsi unavyotaka watu wengine walikubali au wakielewe. Kwa umfano, unaitaji kuwasiliana kwa uwazi na wenzako, wasimamizi au wateje ilikuepuka migongano na kwanganyiko. Pia kusikiliza nisehemu kubwa ya kipau mbele, siyo tugu zugumza, bali pia kuelewana mawazo, malalamiko, mapendekeza ya wengine, hii nasaidia kuunda mazingira ya kazi yenye heshima na ushirikiano. Pia ni muimu kueka kipau mbele kwenye uhakika na usai wa mawasiliano. Hii na maanisha kila ujumbe unaotumwa. Iwe ni kwa barua pepe, simu, au ana kwa ana. Unapasa kuwa wazi, ufafanuzi na usio na kutatanisha. Hii husaidia kuokoa muda na kuepuka makosa kazini.

Naam, napenda kusikiliza redio, redio inanipa isia ukalibu na maisha ya kila siku Napenda kusikia muziki, hasa nyimbo za zamani na za sasa Kwa sababu zinanibadilisha hali ya moyo Pia napenda vipidi vya mazugumzo ambavyo vina Zugumzia maswala ya jamii, ya elimu na maisha kiujumla redio hunisaidia kupata habari kwa alaka Hasa asubui na jioni nikiwa na pumzika Wakati mwingine nasikiliza redio nikiwa nafanya kazi ndogondogo au nikiwa safarini kwa sababu siitaji kuangalia skrini ka kimuda redio nilafiki mzuri na hunifanya nijisikie nimiunganishwa na watu wengine na kile kinachoendelea karibu nami.

Ingawa nimepata nafasi ya kutoa ushauri kwa mtu mwingine. Ningesema jambo, rahisi lakini lenye nguvu. Kuwa mwaminifu na mwenye subira katika kila mtu anachofanya. Maisha mara nyingi, hayakuwa rahisi. Na watu wengi wanakimbilia matokeo ya haraka. Wakisahau kuwa, kila hatua ndo huwa ina maana. Kuwa mwaminifu kunamaanisha kuwa unajua dhamani yako na huchezi au hufanyi kitu kwa ubaya ili kufanikisha mambo haraka. Subira nayo ni muhimu sana, mara nyingi tunataka mambo yatokee mara moja, lakini mafanikio makubwa yanahitaji muda na jitihada, pia usikate tamaa kwa kushindwa mara moja. Kila kosa ni somo, kila changamoto ni funsi ya kujifunza, na jambo la mwisho, lakini si ndogo ni kujaribu kuwa na moyo mwema kwa wengine, watu tunapokuwa wema, wengine hutuzunguka kwa wema pia, na hii hufanya maisha kuwa yenye furaha.

Napenda chakula kilicho na ladha nzuri lakini rahisi, si lazima kiwe kifahari Kwa mfano, wali wa kawida na samaki wa kukaanga, au nyama kidogo yenye pilipili huchangia sana, na huleta furaha ya kula. Pia, napenda chakula kilicho na harufu nzuri ya viungo, kama tangawizi, vitunguu, na pilipili kidogo Hii hunifanya nione chakula sio tamu tu, bali pia kinavutia macho na hamu ya kula. Mara nyingine matunda kidogo yenye asidi kama machungwa na nanasi pia huongeza ladha na hunifanya nijisikie freshi hasa asubuhi Chakula kilichoandaliwa kwa moyo na kwa amani ndiyo kinanipa furaha zaidi hata kama ni rahisi tu.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa utulivu na kwamoyo wazi. Kwanza nasikiriza kwa makini bila kukatiza. Hili nifahamu kweli kile wanachosema. Hata kama maoni yao ni tofauti na mawazo yangu. Najalibu kuyachukulia kama fulsa kujifunza na kuboresha kazi yangu. Baada ya hapo, ninaangalia ni nini kinafaa kutekeleza na ni nini sicha muhimu kwa sasa. Bila kuhisi vibaya. Pia, napenda kuuliza maswali kidogo ili kuelewa vyema maoni yao kwa hivyo na pokea maoni kwa heshma na pata kuelewa zaidi na mara nyingi na kuwa najia mbora ya kuboresha kile ni nachofanya.

Ningependa kujifunza jinsi ya kupika vyakura vya aina tofauti kutoka tamaduni mbali mbali. Napenda kupika chakura chanyumbani, lakini kujua mapishi kutoka nchi tofauti kungeweza kunipanua ujuzi wangu na pia kunifanya nijaribu ladha mpya. Kupika vyakura vipya pia kuna saidia kuerimika zaidi juu ya utamanduni wa wengine na kuunganisha watu kupitia chakura zaidi ya hayo kujifunza mapishi mapya kuna nifanya nione mambo kwa njia mpya na kunipa furaha wakati ninaposhi liki chakura nilichopika na familia au na marafiki kupika na kujifunza ratha mpya nijambo jipya nililopenda sana kujihusisha nalo.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii anayolenga elimu na usawa. Kwa mfano, napenda kuona watoto wote wakipata elimu bora, bila tofauti ya hali ya kifedha na ukabila. Pia, ningependa kuona jamii iwe na huduma za afya nzuri na rahisi kufikiwa kwa wote. Ili kila mtu awe na afya nzuri na nguvu za kufanya kazi. Zaidi ya hayo, napenda kuona ajira na fursa za maendeleo kwa vijana ili kila mtu aweze kujitegemea na kuzaidia familia yake. Pia, ningependa jamii iwe safi na salama ambapo watu wanaishi kwa amani na kuheshimiana Kwa ujumla, maendeleo nayopenda ni yale yanayozaidia kila mtu na maisha bora, heshima na fursa za kufanikisha ndoto za mtu.

Napenda kununuwa vitu katika maduka ya karibu na nyumbani au sokoni. Sehemu hizi hunirahishia kupata vitu ni nanvyo hitaji bila kutumia muda mwingi na gharama kubwa. Sokoni pia napata bidhaa safi hasa vyakula na ninaweza kuchagua kwa utulivu. Pia napenda kununuwa kwenye maduka ambayo na wa amini kwa sababu wanatoa huduma nzuri na bei zake za haki. Wakati mwingine, hununua kwenye maduka makubwa kwa vitu maalum, lakini kwa mahitaji ya kila siku, napendelea sehemu zilizo raihisi kufika na zenye watu ni nao, wazoea.

Mimi ni mtu wa kuwai zaidi kuliko kuchelewa. Napenda kupanga muda wangu mapema ili nifike mahali kwa wakati bila haraka, na msongo wa mawazo. Kuwai unisidia kujiandaa vizuri, kufikiria kwa utulivu, na kuonyesha heshima kwa muda wa wengine. Ingawa wakati mwingine mambo, yasiyo tarajiwa yanaweza kunifanya nichelewe. Kujaribu kadri niwezavyo kuwa na ratiba nzuri. Napenda kuwa hivyo sababu, kuna nifanya nijisikie nipotayari, na ninathibitii siku yangu vizuri.

Chakuka ninachokipenda zaidi ni wali na maharagwe au wali na nyama. Napenda chakuka hiki kwa sababu ni rahisi kinashibisha na kinanipa nguvu ya kufanya kazi siku mzima. Wali ukiwa umepikwa vizuri na chakula cha pembeni chenye ladha. Hunifanya nijisikie mwenye furaha sana. Pia ni chakula ambacho kinapatika na kwa urahisi nyumbani na hata nje. Chakula hiki hunikumbusha nyumbani na familia kwa sababu mara nyingi tulikuwa tunakila pamoja Zaidi ya yote ni chakula cha kawaida lakini chenye lishe na kinanifanya nijisikie nimeridhika kila ninapokila.

Ninatazama video mtandaoni kwenye YouTube zaidi kuliko mahali pengine. YouTube ni rahisi kutumia, inakuwa na video nyingi za aina mbalimbali kama muziki, mafunzo, blog na videos zingine za kufundisha. Napenda kutazama video ambazo zinanifundisha vitu vipya, zinanifanya nicheke na kunipa mawazo mazuri ya kujaribu kitu kipya. Wakati mwingine pia napeleka video hizo kwenye simu ili kuweza kuzitazama tena baadaye. Youtube ni mahali nisipoishi video ambazo zinanifurahisha na kunisaidia kujifunza kila siku.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa kiswahili kwa njia pekee aliyeitwa madam mary. Alikuwa mwalimu myenyekevu na mwenye uvumilivu mkubwa. Ambaye hakuwai, anafundisha tu maneno na sentensi. Bali pia alikuwa akitu fundisha jinsi ya kuzugumza kwa heshima na kuelezea mawazo yetu kwa u wazi. Alikuwa akitupa changamato za kufikiri kwa kina na kuandika kwa ubunifu. Jambo lililo nifanya nijisikie motisha na kujaribu zaidi Pia alitumia mifano ya maisha halisi ili tufahamu vizuri somo jambo lililo nifanya niskie kuwa na masomo hayakuwa mangumu Kumbu kumbu hii ya mwalimu wangu inabaki kwa maana kwa sababu alinishawishi kuwa na bidii uvumilivu na heshima kwa wengine.

Ndiyo, napenda kuenda pwani sana, pwani hunifanya nijisikie huru na mtulivu kwa sababu ya upepo, mwanana na sauti ya wamawimbi ya bahari. Napenda kutembea ufukweni, kukaa nikitazama maji na kufurahia mandhari nzuri. Pia, pwani kuna hali ya utulivu inayosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nisahau shida za kila siku Wakati mwingine, napenda kuogelea na kukaa na marafiki tukizugumza kwa furaha. Pwani hunipa nafasi ya kupumzika, kufikiria na kupata nguvu mpya kuenda pwani ni njia nzuri sana ya kupumzisha akili na mwili wangu.

Naam, naitumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Teknolojia hiunisaidia sana katika maisha ya kila siku. Hasa, wakati mikono yangu iko na kazi, au nahitaji kufanya mambo haraka. Kwa mfano, hutumia sauti kuwasiliana kwenye simu, kusikiliza maelekezo, au kutuma ujumbe mfupi bila kuandika. Pia, hutuma teknolojia ya sauti kusikiliza mziki, podcasti na mafunzo mtandaoni. Jambo linalonisaidia kujifunza na kuburudika. Teknolojia sauti hunirahisishia kazi huokoa muda na hunifanya nijisikie nipo karibu zaidi na taarifa ninazohitaji. Ni teknolojia muhimu ambaye inanifanya maisha yawe rahisi na yenye ufanisi zaidi.

Kwa mara mingi, siwezi kusema napenda sana kuzugumza kuhusu ki siasa kila wakati. Siasa ni mada muhimu kwa zababu zinaabili maisha ya watu na jamii kwa ujumla. Lakini pia, zinaweza kuleta mambishano na hisia kali. Nikizugumza kuhusu siasa, napendelea kufanya hiyo kwa utulivu na heshima. Nikilenga kuelewa mawazo ya wengine badala ya kubishana. Pia, napenda kuzugumza kuhusu suluhisho na mendelea kuliko lawama. Wakati mwingine, nachagua kuepuka mazugumzo ya kiasa ili kulinda amani na mahusiano mazuri na watu. Kwa hiyo, nazugumza kuhusu siasa kwa kiasi kulingana na mazingira na watu niliovoko nao.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Sasa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamkie asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne ya asubuhi? Ebu niangalie, ndio imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekuwa ya kuchosha mwili unahitaji kupumzika, kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama.Moyo wangu. Usiku mwema.